Tueleze kuhusu kuendesha duka dogo la mtaani. uKisikia maneno haya unaweza kufikiria tu mchezo rahisi wa kukaa kwenye kiti, kupokea fedha na kukabizi bidhaa. Lakini kweli nikwamba duka dogo nilile linalo beba moyo wa uhai wa uchumi wa mtaani. Kwetu nikazi inayohitaji nidhamu ya chuma subira kubwa na zaidi ya yote. Uwezo mkubwa kuelewa na kuishi na wanadamu kazi ya duka inaanza kabla hata jua halijachomoza na kama mnavyojua azimu Mimi baada ya mazoezi yangu kukimbia lazima ni hakikishekuwa Nimefunguliwa meza ni zimefutua shati na bidhaa zimepangwa kwa utulivu na macho changamoto ya kwanza na kubwa zaidi katika duka dogo ni usimamizi wa fedha au bidhaa, lazima ujue ni vitu gani vinavyo enda kwa kasi na kama vile maziwa ya chai asubuhi, maharage na mafuta ya kupikia jiioni ukifanya makosa madogo kupiga hesabu au Ukaruhusu, mikopo ya kirafiki mtaani kupitiliza biashara inakufa haraka lakini uzoefu wa duka dogo siyo tu faida ya kifedha inayopatikana mwishowa siku uzuri wake upo kwenye uhusiano wa kijamii duka dogo la mtaani ni kama kituo cha habari na ndio kila mtu anakuja hapo kuanzia wazee kuanzia wazee wanaokuja kununua battery za radio huku wakipiga soga za zamani hadi watoto wadogo wanaokuja kununua pipi kwa furaha unajifunza kuwasikiliza watu unajua changamoto zao na unakua sehemu ya maisha yao kila siku unakua zaidi ya mfanya biashara unakua jirani na rafiki wa dhati wakila nyumba.

Eleza tabia njema ambayo ungependa watu wengi zaidi wawe nayo. Kuna tabia moja ambayo nadhani ulimwengu wetu unahitaji sana kwa sasa. Tabia hiyo ni ukarimu, wadhati na kujali watu wengine. Katika maisha ya sasa, kila mtu yuko mbioni akitafuta mafanikio yake kibinafsi. Mara nyingi, tunajikuta, tukisahao jinsi watu, wanaotuzunguka, wanavyoishi na hisia zao. Laiti ulimwengu ungekua na watu wengi zaidi wanao jali bila kutafuta faida fikiria jinsi jamii yetu ingekua. Bora kama kila mtu ange hu uliza hali ya mwenzake kwa nia ya dhati na sikwa mazoea tu. Tabia ya kunyoosha mkono kusaidia pale unapoona mtu anateseka bila kujali unamfahamu au humfahamu. Ile alihitaji pesa nyingi wala nguvu kubwa. Linahitaji tu sekunda chache za kusimama, kutazama na kuelewa binadamu wa mtu mwingine. Utu huu una nguvu ya kubadilisha siku ya mtu na kuleta amani kwenye jamii yetu Kila mmoja wetu anaweza kuwa chanzo cha mapadiliko ya kwanza na watu walioko karibu naye.

Unaoga mara ngapi kwa siku Swali la, unaoga marangapi kwa siku linaweza kuonekana kuwa rahisi Lakini jibu lake linatofautiana sana kulingana na mazingira kazi ya mtu na hata hali ya hewa watu wengi wanaishi kwenye maeneo ya joto au anafanya kazi ngumu za mikono na kwao kuoga marambili au tatu kwa siku ni jambo la kawaida kabisa ili kubaki safi Hata hivyo Kuna wengine ambao kutokana na hali yao ya hewa au baridi au ratiba za kuoga mara moja kwa siku inatosha kabisa Hakuna jibu moja lilo sahihi kwa kila mtu muhimu zaidi si idadi ya marangapi mtu anaingia bafuni Bali ni kulinda afya ya ngozi na kuheshimu usafi binafsi ili kujisikia vizuri na kutochafua mazingira ya watu wanao kuzunguka Mwisho wa siku ni swala la usafi wa kibinafsi Unaoendana na maisha ya kila mmoja wetu.

Jinsi wali unavyo pikwa, wali ni moja kati ya vya kula, vikuu vina vyo pendwa na kuliwa kwa wingi sana duniani. Hapa kwetu, ni chakula rahisi ambacho kinacho weza, kuliwa na mchuzi, wanyama, maharagwe, mboga za majani, au hata samaki. Kila mtu ananamna yake anavyo penda, wali wake uwe. Lakini lengo kuu ni kupata wali mweupe, mlaini na usio shikana sana. Upishi wake ni rahisi na huchuki muda mrefu Mimi huanza kwa kuosha mchele vizuri ili kuondoa uchafu na tinihiri ya ziada Baada ya hapo, nachemsha maji yakiwa na chumvi kidogo na mafuta ya kupikia ili kuzuia wali usishikane maji ya kichemuka, naweka mchele na kuwacha uive kwa dakika chache maji ya kianza kukauka, napunguza moto kabisa na kufunika ili wali uive, kwa mvuke, hadi uwe, mororo na tayari kuliwa.